Jukumu ninalolipenda sana kazini ni kusaidia kutatua matatizo na kufanya mambo yawe rahisi kwa wengine. Napenda pale mtu anapokuwa amechanganyikiwa au ana changamoto halafu kwa maelezo au wazo moja tu mambo yanaanza kukuwa wazi. Pia napenda kushirikiana na wengine na kubadilisha mawazo. Kujifunza vitu vipya na kuboresha jinsi ya kufanya kazi na pia kuona matokeo chanya ya kazi.

Ndiyo, kwa sababu ni rahisi wa haraka na salama mara nyingi mimi hutumia kwa kufungua simu au kompyuta haraka. Kulinda apps muhimu kama banki au whatsapp. Kupunguza hatari ya mtu mwingine kuingia bila ruhusa. Unafaida kubwa kuliko password ndefu ambazo ni rahisi kusahaulika.

Jambo muhimu nililojifunza nilichota kutoka kwa watu wengi tofauti kila mtu ninayezungumza naye huniacha huniachia funzo lake wengine kwa ushauri mzuri wengine kwa maswali yao na wengine kwa changamoto wanazozishiriki lakini funzo kubwa zaidi ni hili kusikiliza kwa makini wa kuwa na subiri watu wengi wanahitaji kueleweka kwanza. Kabla ya kusaidiwa na hilo ni somo la thamani sana.

Napenda zaidi msimu wa masika. Kuna hali ya baridi baridi laini. Mvua inaleta harufu nzuri ya ardhi. Na kila kitu kinaonekana kipya na chenye uhai. Pia ni msimu unaopeleka vibe ya matumaini na mawazo mapya.

Wikendi mara nyingi napenda kupumzika na kujichaji upya. Nafanya mambo kama haya, moja, kusoma au kuzungumza. Kuzungumza mada mapy mtandaoni, kuchunguza mada mapya mtandaoni. Pili, kusikiliza mziki au podcast live. Tatu, kuangalia filamu au series mzuri, nne, kufanya mazungumza ya kupumzika kama haya. Kimsingi ni muda wa kuacha kuwachana kidogo na presha. Na wiki.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa kila kitu kinaitaji majibu ya haraka. Mara nyingi utulivu ndio jibu bora. Mara nyingi maishani watu ukimbilia kuzungumuza kujitetea au kukasirika. Lakini maona ukikaa kimya kidogo ukasikiliza kwa makini na uelewe zaidi. Unaelewa zaidi. Unaelewa zaidi watu hali na hata wewe mwenyewe. Utulivu huwonekana huwokoa mausiano huleta maamuzi bora na upunguza majuto. Ya pili ikua furahi haiji kwa kila kitu kwa kuwa na kila kitu mbali kwa kuthamini kile ulicho nacho.

Nikikabiliana na jua kali najikinga kwa njia rahisi lakini zenye maana. Moja, natafuta kivuli mara nyingi uwezavyo. Mbili, navaa nguo nyepesi na zenye rangi hafifu. Hasa pamba, zinapunguza joto. Tatu, navaa kofia au miwani ya juu kulinda kichwa na macho. Nne, natumia krimu ya kujikinga na jua hasa mchana. Tano nakunywa maji mingi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Sita naepuka jua kali sana kati ya saa sita hadi saa kumi alfajiri.

Kwa ujumla mazungumzo kuhusa siasa kwa tahadhari. Ninapenda pale mazungumzo yanapokua ya kujifunza, kuelewana na kubadilisha mawazo kwa heshima sio kubishana au kugombana. Siasa zinaathiri maisha ya watu wengi. Kwa hiyo ni muda muhimu lakini pia ya nyeti. Kwa hiyo ndiyo nikitaka kuelewa hoja ya mtazamo tofauti. Na pia hapana mazungumzo yanapogeuka kuwa ya hasira na kugawanya natu.